Ninangoja au kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku kulingana na ratiba yangu. Asubuhi huwa naangalia barua pepe ili kuna kama kuna ujumbe muhimu wa kazi au kama kuna taarifa za dharura. Pia mchana naangalia tena hasa kama ninatarajia majibu au maelekezo fulani. Jioni pia napitia barua pepe ili kuhakikisha hakuna ujumbe uliokosa kushugulikiwa. Kwa ujumla ninaangalia barua pepe kati ha mara tatu hadi tano kwa siku. Maanake hi unisaidia kuwa na mpangilio mzuri, kujibu kwa wakati na kuepuka kukosa taarifa muhimu zinazoweza kwa adhiri majukumu yangu ya kila siku.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kusoma vitabu, makala na taarifa mtandaoni kwa sababu huniongezea maarifa na kunipanua ufahamu wangu. Pia napenda kuandika au kujadili mawazo mapya hasa yale yanayohusu maisha, kazi na maendeleo binafsi. Wakati mwngine napenda kusikiliza muziki au kutembea nje ili kupumzisha akili. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza ubunifu na kujijenga kifikra.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia sana. Nilipofika ufukweni kwa mara ya kwanza nilihisi utulivu mkubwa kutokana na sauti ya mawimbi na upepo mwanana wa baharini. Kuiona bahari kwa macho kulinifanya nitambue ukubwa na uzuri wa maumbile. Rangi ya maji, mchanga mweupe na anga lililo wazi viliongeza hisia ya furaha na mshangao. Pia nilifurahia kutembea kando kando ya ufukwe na kutazama machweo ya jua. Kwa ujumla, naezasema kuona bahari kuliniachana kumbukumbu nzuri na hamu ya kurudi tena siku nyingine.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni kufanikisha lengo nililolipangia kwa muda mrefu kupitia bidii na uvumilivu. Tukio hilo lilinifundisha dhamani ya kufanya kazi kwa juhudi, kupanga malengo na kutokata tamaa hata mambo yanapokuwa magumu. Pia lilinisaidia kujitambua zaidi, kujiamini na kudhamini msaada wa familia na marafiki waliokuwa nami katika safari hiyo. Kupitia tukio hilo nilijifunza kwamba mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa nidhamu na subira. Hadi leo tukio hilo hunipa motisha ya kuendelea kujituma, kujifunza na kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na matumaini.

Napenda kuenda sinema mara chache kwa kawaida mara moja au mbili kwa mwezi kulingana na filamu, zinazopatikana na ratiba yangu. Kwangu kuenda sinema si tu burudani bali pia ni njia ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kuangalia filamu zenye hadithi za kuvutia, zinazoelimisha au zenye ucheshi ili kunifurahisha na kuniachia kumbukumbu nzuri. Pia napenda kushirikiana na marafiki au familia wakati wa sinema kwa sababu huongeza furaha na mshikamano. Baada ya filamu, mara nyingi tunajadili matukio, hisia na maoni yetu, jambo linaloongeza burudani na kuimarisha mahusiano.